Nina mausiano mazuri na wazee wangu na shirikiana nao katika mawazo mbalimbali pale ambapo nakua nmepata changamoto ni watu ambao nawausisha wakwanza kabisa kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo mausiano yangu na wazee wangu ni mausiano mazuri na ya kupendeza ambayo hayana shida yoyote.

Napenda chakula ambacho hakina mafuta. Chakula ambacho hakina mafuta ni chakula ambacho ni kizuri hasa kwa afya bora. Kwa hiyo napenda kula chakula ambacho hakina mafuta. Chakula chenye mafuta ni chakula ambacho kinaweza kukueka kwenye mazingila mabaya ya kuweza kupata magonjwa hasa shinikizo la moyo na magonjwa mengine yanayofanana na hayo.

Mchezaji ninaye mpenda wa mchezo na pia nampenda kevin durant kwenye upande wa basketball kwa sababu amekuwa akinivutia namna ambayo anacheza namna ambavyo anaperform katika mchezo wake wa kikapu. Na katika mchezo wa mpira wa miguu, mchezaji ninaye mpenda ni Lionel Messi kutoka nchi ya Argentina. Ananivutia, anacheza mpira mzuri, anafunga magoli mazuri. Kwa hiyo, na mpenda mchezaji anayeitwa Kevin Dulant kwenye upande wa mpira wa kikapu na kwenye mpande wa mpira wa miguu na mpenda Rionel Messi.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa nahakikisha kwamba nimeiga, vizuri, na pia nahakikisha nimekula chakula changu cha jioni mapema kabisa na kunywa maji mengi, na pia huwa naangalia movie kidogo kabla ya kuenda kulala kwa hiyo kabla sijalala, jioni hivyo ndio vitu ambavyo huwa nafanya.

Kitu ambacho nakifanya kulinda mazingira ni kuhakikisha kwamba sifanyi vile vitendo ambavyo vinaweza vikaharibu mazingira kwa namna moja au nyingine. Kama vile kutupa taka ovyo, kukata miti ovyo au kuharibu miundo mbinu. Kama vile miundo mbinu ya barabara na miundo mbinu ya majengo kwa hiyo. Nalinda mazinga yangu kwa kahakikisha kwa amba natunza mazingira vizuri kwa kuweza kupanda miti na kuitunza pia katika jamii.

Ndio natumia video kwa mawasiliano hasa video call za mtandao wa WhatsApp natumia mara kwa mara video kwa mawasiliano hayo. Nimekuwa nikipenda kupigiaana video call na ndugu jamaa na marafiki wakati tunajuliana hali. Kwa hiyo natumia video kwa mawasiliano.

Kawaida nalala kwa masaa nane mpaka tisa. Haya ndio masaa ambayo mimi napata nafasi ya kulala. Na nikilala masaa haya naamka mwili wangu ukiwa vizuri kabisa kwa ajili ya kuanza na majukumu yangu ya siku mpya. Kwa hiyo nalala kwa masaa nane mpaka masaa tisa.

Wakati wa wasiwasi mara nyingi huwa natumia muda mwingi kumuomba mwenyezi mungu na kusali ili aweze kunisaidia kuondokana na wasiwasi huo kwa hiyo. Ninapokuwa na wasiwasi sana huwa nasali sana.

Mimi napendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri kitakufanya ulale ukiwa huru na ukaamuka mwili ukiwa hujachoka wala haupati maumivu ya mgongo wala sehemu nyingine yeyote ya mwili. Kwa hiyo sipendi kitanda kigumu napenda kitanda kizuri kwa sababu kinakufanya ulale kwa amani.

Timu ya mpira wa miguu ambayo naipenda ni Manchester United Manchester United kwa ulaya ndio timu yangu ya mpira wa miguu ambayo naipenda. Lakini kwa hapa Tanzania timu yangu ya mpira wa mguu ambayo naipenda ni Simba Sports Club. Timu hii ya Manchester United nimeaza kuipenda timu hii toka mwaka elfu mbili na nane nimeaza kuipenda timu hii ya Manchester United. Lakini timu yangu ya Simba nimeanza kuipenda toka nikiwa mdogo sana elfu mbili na sita. Nimeanza kupenda kwa iyo hizi ndio timu zangu kwa ulaya na kwa hapa Tanzania. Kwa mchezo ambao nakumbuka ambao ulinishangaza sana. Ni pale ambapo Manchester United walicheza na Chelsea. Mwaka elfu mbili na nane na Manchester United ikauchukua ubingwa wa UEFA Champions league. Kwa hiyo ni mchezo ambao huwa sikusahau kabisa hata siku moja. Mchezaji ambaye ninampenda zaidi pale Manchester United. Kwa sasa nampenda sana Bruno Fernandez. Ananivutia aina ya uchezaji wake, anavotoa pasi zake vizuri na kuweza kusababisha magoli mengi yaweze kufungwa na timu hii. Najisi furaha sana pale timu yangu ambapo inashinda. Najisikia mwenye amani na furaha sana kuliko maelezo.

Ninapo kuwa nyumbani huwa muda mwingi nautumia kufanya shuguli zangu za nyumbani. Shuguli zangu kama vile kufanya usafi, kufua nguo, kudeki, kusafisha vyombo, kufanya manunuzi, bali mbali ya vitu ambavyo huwa vimepungua nyumbani kwangu. Na pia kupata muda mwingi wa kupumzika, kusoma vitabu, kuangalia tv, na kupata muda mwingi wa kuperuzi katika mtendao ya kijamii.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole, katika maeneo mbali mbali. Kwa mfano wakati naenda kuomba passport, walihitaji mfumo wangu wa vidole. Wakati nimeenda kufanya biometriki, pia walihitaji mfumo wangu wa vidole. Kwa hio, mfumo wa vidole, ni mfumo ambao na utumia kwa usalama.

Najihisi vizuri kwa tathimini za kazi, kwa sababu kazi zangu nazifanya kwa ufasaha na kwa umakini mkubwa. Kwa hio, nikiwa naangalia tathimini ya kazi zangu naona kabisa tathimini yangu iko sawa na yanaenda vizuri kutokana na ufanisi wakazi ambazo nazifanya. Kwa hio najihisi vizuri nikiangalia tathimini ya kazi zangu.

Kujiandaa kwa mkutano huwa nachokifanya ni kuandaa pointi zangu ambazo nitaenda kuziongea kwenye mkutano. Huandika kwenye kitabu changu ambacho nitakuwa naenda nacho kwenye mkutano huwa najiandaa kwa maswali najiandaa kwa mada ambayo inaenda kuzungumzwa kwenye mkutano uwa kwa hiyo. Ninacho kifanya kujiandaa na mkutano ni kujiandaa namna hio.

Ndiyo, napenda asali. Asali ni nzuri. Kwa sababu, masali licha tu nakuwa ni tamu, lakini asali pia ni dawa ya vitu vingi sana. Kwa hiyo, napenda sana asali na huwa naitumia. Hasa, nikiwa nakula mkate, napenda kupaka asali. Kwa hiyo, napenda asali.

Ni napotaka kustarehe na tafuta kiburudisho kile ambacho mimi nakipenda wakati wa kustarehe. Kwahio mara nyingi starehe yangu mmi nikusikiliza mziki na kuangalia filamu. Izo ni istarehe zangu ambazo na zipenda. Kwahio ninapotaka kustarehe huwa naangalia wapi naweza nikapata viburudisho hivyo na kuweza kustarehe.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuhakikisha ninafika mbali zaidi katika taaluma yangu. Taaluma yangu mimi ni daktari katika ngazi ya diploma. Kwa hiyo, lengo langu ni kuhakikisha, ninajiendeleza kielimu, ninasoma, na kuwa daktari bingwa zaidi kwa siku zinazokuja. Kwa hiyo, hayo ndiyo malengo yangu mimi katika kazi yangu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila kuwa nacho ni simu. Simu ni kifaa cha teknolojia ambacho ni cha muhimu sana kwa sababu natumia simu yangu kuwasiliana na watu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kupitia simu za kawaida. Kwa hiyo simu ni kifaa ambacho siwezi kuishi bila kuwa nacho.

Mimi napenda kuamuka na jua. Na amuka najua kwa sababu unakuwa ni sehemu ambayo imekucha vizuri. Unaeza uka amuka ukaendelea la shuguri zako mbali mbali bila kuweza kuchoka kwahiyo. Napenda kumuka na jua zaidi mala kwa mala huwa na amuka na jua.

Ndiyo nimewai kuona bahari. Bahari nimewai kuiona Dar es Salaam ambapo ndiyo nyumbani kwetu uko kabisa kwa hiyo. Nimesha wai kuona bahari. Mara nyingi sio tu mara moja. Bahari nimewai kuona na ipo vizuri ni na experience ya kuiona bahari.

Siku yangu ya kuzaliwa, uwa naisherekea nikiwa na familia yangu, ndugu jamaa na marafiki. Shere yangu ya kuzaliwa, nilipenda zaidi ni shere yangu ya kuzaliwa ya mwaka jana ilikuwa ni nzuli. Kuja marafiki wengi, ndugu jamaa na marafiki wengi na zawadi niliweza kupewa nyingi. Chakula ambacho nakipenda katika siku yangu ya kuzaliwa napenda chakula ambacho ni cha kawaida. Vinywaji vya kawaida na chakula cha kawaida. Kuchoma nyama ni kitu ambacho napendelea zaidi pamoja na kukata keki. Zawadi ambayo ningependa kupokea siku yangu ya kuzaliwa ni zawadi ambayo inakua na tamani ya kawaida mtu yoyote naweza kaitoa kwa hiyo napenda kupewa vitu ambayo ni vya teknolojia kama vile sim, kompyuta na vifaa vingine vya umeme.

Ndiyo napenda kunywa maziwa, kwa sasabu maziwa ya ni kinywaji kizuri ambacho kina protini ya kutosha, na mara nyingi napenda kunywa maziwa ya aina zote, napenda kunywa maziwa fresh, napenda pia kunywa maziwa ya mgando kwa iyo. Maziwa ni kinywaaji ambacho napenda kunywa na hasa maziwa ya mgando napenda kunywa wakati nakula chakula, na hasa wakati nakula ugali napenda kunywa maziwa.

Nasaidia jamii yangu kwa elimu ambayo ninayo kwa kutoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya afya, usafi wa mazingira na kujitunza kiujumla kwa hiyo jamii yangu nimekuwa nikiisaidia kupitia sekta hiyo ya afya natoa ushauri, bure kabisa kwa jamii yangu mara kwa mara ninapopata nafasi.

Mimi napenda kuandika sana kuliko kuongea. Napenda kuandika kwa sababu kuandika kuna nifanya niweze kuandika vitu vingi ambavyo vinakuwa vipo katika akili yangu. Kwa hiyo nikiandika uwa nakuwa najiskia raha na uhuru mkubwa wa kueza kueleza kile ambacho nimependa kukieleza. Kwa hiyo napenda zaidi kuandika kuliko kuangea.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu, nimewahi kujaribu kula zile tambi za kichina na kutumia vile vijiti ambavyo huwa wanatumia kula chakula chao. Hicho ndicho chakula ambacho nimewahi kujaribu, kilinipa ujuzi mpya na kilinipa uzoefu mpya ambao sikuwahi kuupata huko nyuma kwa hiyo. Nili enjoy kujaribu kula chakula kile na vile vijiti ambacho ni cha tambi na kujifunza kitu kipya katika maisha yangu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba unatakiwa kumheshimu kila mtu. Awe ni mtu mwenye kipato kikubwa au awe mwenye kipato kidogo. Awe amekuzidi umri au hajakuzidi umri. Unatakiwa kumheshimu kila mtu kwa sababu kesho na kesho kutwa haujui nani atakuwa msaada kwako. Kwa sababu maisha ni kupanda na kushuka, kuna kuanguka na kunyanyuka kwa hiyo nilichojifunza na hekima hii ni kwamba unatakiwa kuishi vizuri na kila mtu kwenye jamii inayokuzunguka. Mheshimu kila mtu kujitoa kwenye jamii kwa hali na mali kujishusha ni kitu cha muhimu. Hiyo ndito hekima niliojifunza kwenye maisha.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Thailand. Thailand ni nchi ambayo naipenda na ningependa siku moja kuenda kutembelea nchi hiyo. Nchi ambayo naipenda kwenda kutembelea Thailand kwa sababu ni nchi ambayo nimesikia kuwa ina utamaduni mzuri, ina misitu mingi na ina michezo mingi ya kuruka na kamba kwenye. Ya kuruka na kamba kwenye miti, kwa hiyo natamani sana kwenda Thailand. Kitu ambacho nakumbuka kuhusu nchi ya Thailand, ni kwamba ina mito, mingi inayotiririsha maji na misitu minene hicho ni kitu ambacho natamani siku moja kwenda kukiona katika nchi ya Thailand. Kingine ambacho ningependa kuongeza kwenda kukiona ni utamaduni wa nchi ya Thailand na asili ya watu wa Thailand. Maisha yao hasa watu wa vijijini wanavyoishi ningependa sana kwenda kuona huko Thailand. Kitu ambacho nahisi nitakapofika huko, nahisi nitafurahi kuona mandhari ya nchi ya Thailand, watu wake na asili ya watu wa Thailand.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo naikumbuka ni siku ambayo nilikuwa napata kipaimara au ubatizo. Kwani sherehe moja kubwa na sherehe ya muhimu sana kwenye maisha yangu na haikuwai kufutika kwenye akili yangu mpaka leo. Siku hii ya sherehe yangu ya ubatizo na kipaimara nilikuwa nimejumuika na marafiki zangu, ndugu zangu, wengi sana walikuja nyumbani. Kilipikwa wa chakula kingi kizuri mziki ulikuwa ni mwingi na watu walikula wakatosheka tulicheza mziki mpaka usiku sana tulikesha tulicheza mziki. Hiki ni kitu ambacho huwa sikusahau wakati nikiwa mtoto kinanifanya nakumbuka mpaka leo. Kitu kinachonifanya nikumbuke sana siku hii na kuwa maalum kwangu ni watu walivyojaa wengi zawadi nizopewa nilionyeshwa upendo wa hali ya juu sana. Nahisi vizuri nahisi vizuri nikumbuka siku hii huwa najisikia vizuri.

Ndiyo napenda kujifunza historiya, napenda sana kujifunza historiya, napenda kujua historiya ya mambo yaliyopita mengi, hasa kwenye nyanja mbalimbali. Nyanja kubwa ambayo napenda ni nyanja ya siasa, napenda sana kujua historiya kwenye nyanja ya siasa. Hii huwa inanisaidia kupanuwa akili yangu na mawazo kwa ujumla. Kuweza kujua kipi kilitokea katika ulimwengu wa siasa kwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo ukweli napenda kujifunza historiya.

Mimi ni mtu ambaye napenda sana tisheti kuliko shati nakuwa huru zaidi nikivaa tisheti tishati naweza kuivaa na jinsi nikapendeza zaidi na nikivaa tishati nakuwa niko mwepesi najiona ni mtu ambaye niko huru zaidi kuliko nikivaa shati kwa hiyo napenda tisheti kuliko shati.

Somo la sayansi nalolipenda zaidi napenda chemistry. Chemistry ni somo la sayansi ambalo nalipenda sana kuliko masomo mengine yote ya sayansi. Nimekua nikilipenda somo la chemistry toka nilivyokuwa niko sekondari. Na somo hili nimekua nikifa ulu vizuri sana kwa sababu nilikuwa nalipenda. Na penda miundo yote ambayo inafundishwa kwenye somo la chemistry kwa hiyo. Hili ndio somo na sayansi ambalo nali penda.

Mahali pa ibada naenda mara moja kila jumapili ndipo hua naenda mahali pa ibada. Kila jumapili kanisani kwa sababu mimi ni mkristo na jumapili ndiyo siku ambayo sisi huwa tunasari kwa hiyo mahali pa ibada huwa naenda mara moja tu.